Wakati wa baridi kali huwa napenda kuvaa mavazi mazito kama vile makoti, maprova, napenda kufa mavazi ambayo yanaweza kufanya mwili wangu kuhisi joto. Ya, nadhani ilo ndo kubwa la msingi wakati wa baridi, ndiyo. Na lakini pia napenda kufanya kitu kama mazoezi ili kuwakikisha nazalisha joto lingi kwenye mwili wangu. Aidha napokua Nikola labda ndani, basi nitatamani kutumia maji ya moto muda mwingi, mwona ili kuwepuka hali ya baridi, au hata kukumbatiana na mpenzi wangu.

Makosa kazini, huwa nashugulikia kwa kutafuta mda, wa kurudia, maana huwa narudia, kama nilifanya utendaji ambao ni makosa, basi huwa napanga mda wangu, na narudia makosa, na napokuwa narudia makosa, huwa naweka jitihada nguvu ni ya kubwa ili kurudia. Na mara nyingi huwa napokuwa nimekosea basi nakuwa nimeshapata jibu kwamba nilikosea kwa sababu ya kufanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi maana na kwa sababu vitu navyofanya ni vitu ambavyo nina uzoefu navyo basi huwa napenda kurudia makosa kwa kutenga mda na kufanya kwa usahihi.

Simu yangu huwa naitumia kwanza kabisa kimawasiliano kwa sababu ndio lengo la simu. Simu kwa mara ya kwanza kabisa tumeanza kuzitambua kwenye swala la mawasiliano. Huwa naitumia kama kifaa cha mawasiliano lakini endapo nakuwa na simu yenye uwezo wa kufanya vitu vingi zaidi. Huwa nahakikisha nafanya angalau asilimia sitini na tano mpaka sabini na hata themanini wakati mwingine kwa matumizi juu ya uwezo ambao umewekwa ndani ya simu iwe ni kulingania vitu, kuandika, kufanyia matangazo, kuunda, labda maudhui fulani huwa natumia simu, kurekodi video, kuzitengeneza na kuzisambaza kwa jamii Lakini hayo yote yamelenga biashara biashara namna yakuonyesha vile ambavyo unaweza kuifanya Lakini pia kuvifanya kwa biashara Kwa hivyo simu huwa naitumia katika faida hizo Kwanza kabisa mawasiliano cha pili ni kuifanya kama kifaa cha utendaji kazi kulingana na uwezo ambao umewekwa ndani ya hiyo simu hivo yaani.

Yeah sadaka natoa sana, sadaka ni ufunguo, sadaka inakufanya mambo yako inaenda vizuri, lazima nitoe sadaka. Pia michango huwa natoa, natoa mchango kwa mtu anayenitolea mchango, sio nitoe michango kwa mtu ambaye hanisaidii wala hanisupport kwa mambo yangu, huo moyo huo mi sina kiukweli. Kwa hivo mi natoa kwa mtu, anayenisaidia na anayenisapoti.

Ya, napenda sana kwa sababu hata sisi kikabila letu huwa tuna mziki wetu wa kijadi. Ni muziki flani ambao ni mzuri sana ule. Kama kuna nyimbo fulani hukuwa naipenda le. Ndende, ndende, ndende, ndende, mwanaka ni gamba, ndende ndende, kite kude solo. Yaani ni muziki fulani ambao nikiusikia tu wawu, ukipigwa tu wanaenjoy sana na fikiria mbali. Muziki wa jadi ni mzuri sana kuliku muziki wa kisasa.

Nikiwa na familia angu mi napenda sana kuinjoy niwatoe outi tuende sehemu tukale ice cream wakale chakula kama niko na watoto wakabembe wainjoy napenda nikiona familia angu niweze kuwatengenezea furaha na amani kwa sababu unakuta wiki nzima niko busy kwaio nashindwa kukaa na familia ila weekend ndonapenda sana kutoka nao kwenda kuspend.

Yeah, siasa napenda sana kuzungumzia siasa kwa sababu unajua siasa ndio kitu ambacho kitaweza kufanya watanzania au mwananchi yoyote, sehemu yoyote, dunia yoyote kuenda vizuri. Na wana siasa na wenyewe ndio wanaosababisha hadi nchi kidogo inakua inaenda vizuri. Siasa inasababisha na inasaidia kuhusu viongozi, kujitambua na kuweza kujitadhmini nini kiweze kufanyika. Kwa sababu bila siasa, viongozi watakuwa, akili zao zimelala sana, watashindwa kufanya mambo ya msingi ambayo tulio wachagua waweze kuwenda kutushurikia.

Ndiyo, huwa napenda kushiriki kufanya kazi peke angu, lakini zile kazi ambazo zinaitaji nifanya mimi peke angu. Na kwa kazi ambazo zinaitaji ushirikiano watu ingine, huwa napenda kushirikiana nao, kulingano na mfumo tu wakazi, vile ambavyo unatakiwa. Kama napaswa kufanya mwenye, basi wanapaswa kufanya mwenye, na mara nyingi napenda kufanya peke angu, lakini iwe kazi ambazo natikia kufanya peke angu.

Kwa upande wangu naiamini sana Tesla ni kampuni ya muda mrefu ila kwa namna ambavyo mimi nahifahamu naiona kama kampuni mpya kwa sababu hapo mwanzo haikuwa ikiwa na taarifa nyingi ila sasa hivi imekuwa kampuni kubwa ninafurahishwa na kampuni hiyo kulingana na teknolojia yake kuwa kubwa na nzuri hasa kwenye upande wa utengenezaji wa magari ambayo ya najiendesha yenyewe ni kampuni ambayo inanifurahisha sana na ninandoto ya kumiliki vitu vingi kutoka kwenye kampuni hiyo.

Ndiyo, napenda kukimbia, na ni kwa sababu kukimbia, huwa kunanimarisha sana, kwenye swala la mwili, ni sehemu ya mazoezi kwangu kukimbia. Kwa kukimbia napenda, lakini huwa nakimbia, panaponihitaji kukimbia, iwe ni kwa sababu ya mazoezi, au labda imetokea dharura, natakiwa niwahi, sehemu fllani, kuna tukio, hivyo nitakimbia ilikuwahi, kwa napenda kukimbia kwa sababu kama hizo.

Ndiyo, yupo mfanyabiashara ambaye mimi ninamkubali sana, na yupo nchini Tanzania, ingawaje yupo kwenye nchi nyingi, barani Afrika, anaitwa saidi Salim bakheresa. Bakheresa ni mfanyabiashara ambaye ya nauza sana, vyakula, vitu kama juisi, na mambo mengine mbali mbali. Kinacho nivutia kwake ni namna ambavyo aliifanya biashara yake kuwa kubwa na kuwa biashara ambayo inategemewa sana na jamii Kwa sababu kwa nchi kama Tanzania bakheresa amekua akisambaza bidhaa nyingi sana kwa vyakula vinywaji na kadharika Kitu kina chonivutia ni namna ambavyo anaweza kuishi na kushikilia msimamo wake tangu ameanza mpaka sasa kwasababu ni mfanyabiashara mkubwa na ziko njia ambazo natamani siku moja kwenye biashara zangu na mimi niweze kuzipita kama anazo zipita bakhresa Kwa mfano kutokuwa na majivuno, watu wengi kutokumtambua yeye ni yupi lakini biashara ndiyo zinaongea Kwahiyo Said Salim bakheresa ni mfanyabiashara ambaye na mkubali na nimfanyabiashara bora kwa upande wangu.

Ndiyo, naweza kuishi, tena sio siku moja. Naweza kuishi siku nyingi bila teknolojia kwa sababu teknolojia kwangu ni sawasawa na kifaa, kinachoniletea urahisi, wa kufanya kazi katika dunia na nyakati zilizopo sasa kwa sababu watu wengi wanatumia. Hivyo, bila teknolojia kuihusisha angalau kwa asilimia kadhaa, kuna baadhi ya mambo naweza nikaifanya kiugumu au nisifanikiwe kabisa kwa sababu mfumo wa maisha na utendaji umebadilika. Teknolojia imechukua asilimia kubwa sana ya utendaji na kuuwa mifumo ya zamani. Lakini haimanishi kwamba nisipotumia teknolojia kwa siku labda siwezi kwa saa hapana. Teknolojia ni njia mbadala ambao naitumia kwenye utendaji wangu. Tena ule utendaji ambao unawahusu watu wengine nikiwa kama mtendaji. Kwa naweza kukaa siku moja, kuishi siku moja bila kutumia teknolojia na siyo kuhishi siku moja tu, naweza kuhishi siku nyingi bila hiyo teknolojia.

Napenda kusimamia, lakini pia huwa sipingi kusimamiwa kama endapo kuna jambo ambalo natakiwa nisimamiwe Kwa sababu sio kila kitu naweza kusimamia mimi mwenyewe vile ambavyo naweza kuvisimamia mwenyewe, napenda kuvisimamia mwenyewe bila kusimamiwa na mtu yoyote ila vile ambavyo vinahitajika kusimamizi wa mtu mwingine, kulingana na maarifa, labda yeyendo ana maarifa hayo au ni mpango mkakati ambao tumeupanga kwamba hili nilazima litasimamiwa na mtu mwingine, ni sawa.

Huwa natuliza akili na huwa nahakikisha nakuwa na vitendo ya kazi vyote ambavyo vitaniwezesha kufanya kazi kuhakikisha namaliza kwa wakati. Kama kuna kitu kinakua kiko taratibu, basi huwa naangalia njia ambazo zinaeza kufanya, jambo likaenda kwa haraka, ili kumaliza kazi kwa wakati. Lakini kingine, tukiachana na vitendo ya kazi, kama jambo linahitaji nguvu ya watu wengine, nguvu mbadala, mawazo ya watu wengine, huwa nafanya hivo ili kumaliza kazi kwa wakati. Ushirikiano.

Ndiyo, napenda asali. Napenda asali. Napenda ladha yake. Ni kitu kitamu sana na dhani kuliko vitu vingine. Asali tena ni utamu waasili usio kera wala usio umiza. Asali huwanaitumia mara nyingi kama sehemu ya dawa. Asali naitumia kama burudani, kiburudisho. Lakini asali na kazi nyingi. Napenda sana ladha yake na napenda matumizi yake na inamatumizi mengi.

Huwa naweka nenosili kwa namna hii ilikuwa salama. Huwa naweka vitu ambavyo, huwa najaribu kuhusisha vitu vigumu ambavyo mtu mwingine hawezi kuvitambua. Ingawaje vinaweza kuwa na mfanano na mtu akatumia lakini nitaangalia namna kuvitanguliza, kuvipishanisha, hichi kiwe mbele, hichi kiwe nyuma. Huwaga naweka nenosili zangu kwa usalama wa namna hio. Ya kukuwa unahakikisha vitu vina tofautiana na mtu mwingine asijue kipi kimeanza kipi kimemaliza hivyo.

Mara nyingi huwa napenda kununua vitendo vya kazi ambavyo vinaweza kunisaidia katika ugunduzi wangu wa mambo mengi. Mimi ni mtu ambaye napenda kugundua mambo mbalimbali. Yawe yamekaa kibinadamu na hata yasiyo kibinadamu yawe yanahusu misitu, ufugaji wanyama. Vitu ambavyo napenda kununua ni vile ambavyo vinaweza kuniwezesha mimi kufanya uchunguzi wangu au utendaji wa vitu ambavyo huwa navichunguza mara nyingi au kuvifanya kazi. Kuwa napenda kununua vifaa.

Sina idadi kamili au takwimu za ni mara ngapi nakwenda hospitali kwa mwaka ila huwa nakwenda hospitali pindi napokua na matatizo. Huwa ndo naenda hospitali kwa sababu ya kupima afya yangu na kwa sababu ya kujipa patia matibabu kwa hiyo hospitali Sina kiwango kamili ni kwamba nakwenda mara ngapi ila nakwenda inapotokea nimeumwa.

Mtu alinifundisha jambo muhimu. Ni mtu ambaye alinifundisha kuhusiana na kazi ninayoifanya sasa hivi kwa sababu hiyo ilikuwa muhimu sana kwenye maisha yangu na imenifanya nikutane na watu wengi. Ili jioni nami ninacho kitu wambacho kinaweza kuwanufaisha watu wengine lakini pia ni kitu ambacho kinaweza kunifanya mimi kuendelea na maisha kujipatia mahitaji, masirahi, muoana sifa nzuri na hata utashi. Kwa mtu ambae alinifunza kuhusiana na kazi ya ambayo naifanya aalinifunza kitu muhimu sana kwenye maisha yangu kwa sababu ndio silaha yangu. Kwa kifupi ni karma au uwezo ambao mungu alinibariki Lakini yeye alinifunza kwa namna kutendaaji.

Hua napenda kipindi cha masika pamoja na vuli kwa sababu hiyo ina faida kubwa sana katika jamii yangu hasa kwa watu wangu ambao wao wanadili sana na mambo ya kilimo. Hizo ni nyakati ambazo kwa jamii yetu sisi ni nzuri ki ukweli kwa sababu tunapata nuru, tunapata namna ya ufumbuzi juu ya maswala ya kilimo. Na kilimu kwetu ni afya, kilimu ni chakula, kilimu ni uhai Kwa sababu tunazalisha vitu ambavyo tunavitegemea Sisi kuishi Kwa nyakati za masika na vuli Mimi huwa nazipenda sana na unapofika wakati wa masika au vuli Mimi kwangu ni neema kubwa kwa sababu vile ambavyo tunakuwa tumelima na kuvipanda, vinamea, vinakuwa Pia napenda hali ya hewa yake Hata kama kuna mambo mengi huwa yanatokea, machafuko na baadhi ya maeneo kuangamia na mvua kubwa lakini ni nyakati ambazo nazipenda kwa sababu ni nyakati zinazodumisha uhai na vitu vingi kuota, kumea, kukua napenda masika na vuli si mtu ambaye napenda kiangazi sana kwa sababu kiangazi kuna baadhi ya maeneo mengi huwa yanakua njaa kiangazi huwa kinafaa watu ambao wanazalisha kwa kutumia teknolojia eitha maabara. Lakini watu wanaoishi katika uhalisia wa maisha msimu wa mvua masika eitha vuli Ndio msimu ambao unakua na faida zaidi. Hivyo mimi napenda misimu hiyo.

Huwa na sherekea kama watu wengine wanavyosherekea. Inapofika siku hiyo wana kuwa na furaha kwa sababu ni siku ya kumbukumbu ya siku yangu ya kuzaliwa. Kama ilivyoada watu hutumia vitu kama keki au vitu vingine kudumisha umoja upendo kushiriki na watu siku ya kuzaliwa kama sehemu ya furaha. Nami huwa nafanya hivo, huwana tafta keki, labda vinywaji vizuri, naalika watu, nitakata keki, nitawasha mshumaa, kuuzima, watu wataimba, watafurahi, watani chukulia kama mtoto aliyezaliwa kwa siku hiyo. Kuhu wana penda kushiliki na watu kwa namna hiyo kwenye siku yangu ya kuzaliwa na hivyo ndivyo ambavyo nasherehekea. Kitu ambacho uwanga nakikumbuka na kumbuka kuhusiana na namna ambavyo hadithi inasema kwamba mzazi wangu nilipozaliwa alifurahi kwa hiyo na pata furaha vile kuona mzazi ana furahi mimi napotimiza hiyo siku na huwa naitumia siku hiyo ku kuanza vitu vingi vipya au kuendeleza pale nilikoishia kwa kishindo na nguvu mpya nikiamini ni siku yangu nzuri na ni siku yenye bahati kwangu.

Kuwa napenda sana mboga za majani, napenda mboga za majani na mboga za matunda, kwa sababu kwa afya, kibinadamu, nzuri sana, majani, huwa yanaota kwenye miti, na inatoka chini mimea, na kiutaratibu na kimsingi ndo mboga ambazo zinaeza kumfanya mtu kukua vizuri, kuongezeka akili, mishipa, inakua inatanua vizuri, mzunguko wa damu na uzalishaji wa damu na seli zingine, kuwa napenda mboga za namna iyo za majani, mboga za matunda, lakini ziwe za asili. Huwasipendelei mboga za mahabara kingine hua napenda labda nyama kwa kiasi.

Tunda langu la kupendezwa aaa, kiukweli kabisa ni Embe, Napenda sana maembe, ni tunda mbalo nalipenda, napenda ladha yake, napenda kazi zinazo aah, vile ambavyo linaweza kufanya kazi kwenye mwili, napenda kazi za Embe kwenye mwili wa binadamu, ko napenda sana tunda la aina a ya Embe.

Huwa napenda kusaidia jamii yangu kwanza kabisa kwa kushauri mchango wa mawazo, napenda kushiriki mawazo mazuri kwa jamii yangu, ya nikiamini mawazo ndio njia ya kwanza ya kuepusha na changamoto, either kujenga mtazamo chanya ambao unaweza ukalenga utendaji mzuri na vitu vingine koo. Kwa napenda kusaidia jamii yangu hasa kimawazo, lakini pia ninapotokea natakiwa nifanye kitu flani kama matendo ya wazi, basi naweza kushiriki na kufanya matendo ya wazi hasa katika kuisaidia jamii na kuhifanyia wepesi.

Oh sana, napenda kuimba, napenda kuimba sana na ni burudani niipendayo Napokua nafanya jambo fulani, niko peke yangu, naweza nikawa naimba Ingawaje napenda kuimba nyimbo za asili, lakini napenda kuimba Kwa sababu kuimba ni burudani naamini ambayo watu wengi wanaipenda Ingawaje kuna watu wengine, wameweka vikomo kwamba kuimba, wanatafsiri katika namna wanaojua Lakini kuimba ni asili ya mwanadamu tangu wanazaliwa na kuimba ni asili ya viumbe vingi, ikiwemo ndege, wanyama mbali mbali na huwa wanaimba kwa hiyo. Wanapenda kuimba, kiukweli napenda sana kuimba.

Kitu nachokipenda kuhusu shirika langu ni kwamba linatoa huduma ambayo inapendeza watu na ni huduma ambazo zinanufaisha watu, huduma zenye ukweli bila uongo, huduma zinazozingatiwa kwa maswala ya muda, viwango vizuri, pia ni shirika ambalo linakutanisha watu wenye wenye mawazo mbalimbali. Na ni shirika ambalo linawafanya watu kuonyesha uwezo wao wa kufikiri na utendaji hasa katika maswala vipaji. Kwa hiyo shirika langu ni shirika rafiki ambalo mimi binafsi huwa napenda vile ambavyo lina saidia jamii na kuwafanya kujiona kuwa huru kutimiza vile ambavyo wanakua wamevibeba ndani yao.

Asubuhi mara nyingi napenda kula vitu vya moto venye kama vile chai, uji, vitafunwa vya moto na vinyo laini napenda kutumia asubuhi kama vifungua kinywa na uwa napenda sana. Na kama uji napenda kunywa uji mzito, uji ambao nikinywa, basi unaweza kukaa tumboni, lakini lazima viwe vya moto kwa sababu ya kushambulia, vimelea, vibaya ambao vina kuwa viko ndani ya mwili wangu tayali. Vilivyokuwa vikitawala, usiku mzima, kwahio nikiamuka, lazima nipate vitu vya moto, kifungua kinywa iwe chai na vitafunwa, either uji na mkate ili kufanya kuwa na afya na kuwathibiti kila aina changamoto ambao yuko ndani ya mwili wangu.

Mahusiano na wazee wangu ni mazuri na hasa hasa napenda mausiano yale ambayo vile ambavyo wananifunza vitu vizuri, vile ambavyo wananishauri na kunisihi ju ya mambo mabaya ambayo sipaswi kuyafanya na yale mazuri wanao nifundisha ambao wao tayari wanafahamu na mimi siyafahamu kabisa na hata yale ninayo fahamu lakini nisio na hakika nayo kwa wao hushiriki vizuri sana katika kunifunza, kunionya, kunielekeza namna ambavyo napaswa kuishi na watu au ushirika mzuri kwenye kazi kuwa na akili kubwa, mawazo na mchango wana kushiriki vitu vingi vya maana zaidi kwa wazee wangu huwa naishi nao katika namna hiyo nawaheshimu, nawapenda, na kuwajali nami nawatunza pia.

Hakuna kifaa cha kiteknolojia ambacho nisipokuwa nacho siwezi kuishi, hapana. Naweza kuishi bila kifaa chochote cha kiteknolojia, kwa sababu nimejifunza kuishi katika mfumo wa kiteknolojia, na mfumo wa kawaida ambao hauhusiani na teknolojia. Ila ukizungumzia kifaa nikipendacho zaidi kwa teknolojia mimi huwa napendelea sana kompyuta. Napenda kompyuta alafu inafuata simu. Hivyo ndivyo vifaa ambavyo ninapenda kuvitumia, lakini haimaanishi kwamba visipokuwepo siwezi kuishi bila kuvitumia, hapana Hilo si swali ambalo unaweza kukubaliana nalo kwamba hapana.

Kumbukumbu nzuri yangu kutoka utotoni ni vili ambavyo watu walikuwa wananisifu kwa kuwa muwelewa, kuwa na kumbukumbu kwenye matukio ambayo ilikuwa yakitokea na namna ambavyo nilikuwa naweza kuyasimulia tangu nikiwa mtoto na mimi nilikuwa najiona kweli hivyo. Nilikuwa mtoto mwelewa sana, nilikuwa na upendo na nilikuwa mtu ambayo napenda kuelekeza hata watoto wenzangu kuelekea tabia njema na vitu vizuri. Ilikuwa ni sifa nzuri sana na ni sifa niliyoipenda na huwa inanitengenezia kumbukumbu isiyo sahaolika kwenye kichwa changu na mpaka sasa huwa naikumbuka ni hivyo tu.

Mafanikio binafsi nayoyathamini kazini ni namna vile ambavyo naweza kupata sifa za utendaji mzuri, kazini. Kwangu hayo ni mafanikio makubwa sana binafsi kwa sababu napenda kufanya kila kitu kwa weledi. Kwa ninapokuwa nasikia watu wanauzungumzia weledi wangu au makini na utendaji mzuri, kwangu ni mafanikio makubwa sana.

Ndio, napenda kuendesha baisikeli na kiukweli ilikuwa ni chombo cha kwanza ambacho nilijifunza katika vyombo ambavyo vinaendeshwa, chombo ambacho kimeundwa kiteknolojia, baisikeli ni kitu cha kwanza ambacho nilijifunza nacho, napenda kuendesha baisikeli, sana pia kama sehemu ya furaha na pia kama sehemu ya mazoezi, pia ni kifaa kinachoweza kunifikisha, mahali ninapopataka, baisikeli napenda kuendesha.

Mkate wa ngano, mkate wa ngano napenda sana kwa sababu mkate wa ngano huwa una radha nzuri. Lakini pia mkate wa ngano una harufu nzuri na ukiutumia makula mkate wa ngano mara kadhaa. Unaweza kukutengenezea mwiri kama endapo kwa mfano una mwiri ambao hauna hauna mfumo wa kunenepa ya afya yako ni dhaifu. Unapokuwa unatumia mikato ya ngano ngano ina chembe chembe zinaweza kumfanya mtu arutubike kuna virutubisho fulani ndani ya ngano hivo mikate ya ngano na upenda zaidi kwa afya na latha na harufu nzuri.

Kompyuta. Kompyuta kwangu nikipaumbele kazini kwa mawasiliano kwa sababu ndicho kifaa ninachokitumia mara tu napokuwa nimekaa ofisini, kazini na nyaraka zangu ama tarifa mawasiliano mengi yangu nimeyawekezea humo kwenye kompyuta. Hivyo kompyuta nikipaumbele kazini kwa mawasiliano kwangu.

Ushauri ambao ngependa kumpa mtu mwingine hasa kwenye swala la uvumilivu na kuwa na misimamo katika kila kitu ambacho anakifanya. Lakini swala la misimamo huwa linalenga sana namna ya kumfahamu kumjua mtu ambaye unamweleza kuhusu misimamo yako. Kwa sababu hiko misimamo mingine unaweza ukawa nayo na ikawa ni misimamo yenye kuumiza watu wengine. Sasa, unapima Unajua kwenye haya maisha, unatakiwa kuhakikisha Unakuwa na misimamo ambayo haiwezi kuumiza sana watu wala haiwezi kuwanya watu wajisikie vibaya unapaswa kuwa na misimamo ambayo Hata kama itaenda tofauti na tabia ya mtu Basi iwe ni misimamo ya kumfunza naye ifurahie, ikiwezekana ajifunze Hainge limesimama Hivyo, kiukweli wanapenda kumpatia ushauri mtu katika swala la misimamo.

Napenda mchezo wa mbio za magari naupenda sana mchezo wa mbio za magari, ulinivutia tangu huko zamani na nilipenda mchezo huo kulingana na kipaji cha baba yangu, baba yangu ni the dereve mzuri sana wa magari, naamefanya, kazi kwenye mashirika, mengi na makampuni, hivyo ikawa kama sehemu ya kitu ambacho mimi nilitokewa kukipenda, na ilikuwa ni kipaji changu cha kwanza. Hivyo, napenda sana mchezo wa mbio za magari, kutoka moyoni.

Wakati wa mapumziko kazini huwa napenda kukaa na kukumbuka mambo ambayo napaswa kuyafanya mbele. Aidha kufikiria vile ambavyo nilifanya kama nilivifanya kwa weledi na kupokea taarifa za mambo ambayo nimeyafanya kutoka kwa watu ambao nimewafanyia. Lakini pia huwa napenda kuhakikisha muda wa mapumziko kazini nakula umeona bhana nakusanya nguvu mpya kwa sababu ya kuendelea na kazi wakati mwingine.

Kinachonifanya nicheke ni vitu vya kufurahisha kama vile, komedi, hii inanifanya nicheke, either nikisikia simulizi au hadithi, eza maelezo fulani, yenye kufurahisha, huwa na furaha na ninacheka, na napenda kucheka kiukweli, ukiniambia vitu ambavyo vina chekesha, either nikiona vitu vinavyo chekesha, huwa nacheka. Kama mtu kujitengeneza katika methiri ya vitu vinavyo chekesha either kimavazi au mitindo fulani huwa na cheka sana maudhui ya kimitandao vitu kama kontenti Vipo vingi vinavyo ni chekesha.

Wakati wa msongo wa kazi huwa napendelea kuamisha hisia zangu na akili yangu kabisa bila kuwaza kitu chochote na kuiwaza tu hiyo kazi naiofanya kwa sababu huwa inanipa nguvu. Na kitu pekee kingine ambacho huwaga nakifuatilia ni kuanza hatua ya kwanza mbaka hatua ya mwisho. Kwangu ni kama mazoezi au mazoea mazuri kwa sababu napokuwa na msongo wa kazi jibu lake ili kutoka kwenye msongo huo ni kumaliza kazi. Au kuwa na kikomo ambacho najua nitaishia hapa then kisha nitamaliza kwa napokuwa nafanya kazi wakati wa kazi napokuwa na msongo wa kazi msongo wangu mkubwa kwanza unakuwaga ni namna gani nitamaliza kazi na kupata manufaiko.

Naanda ripoti za kazi kwa kuandika orotha, kutumia kompita yangu, lakini pia hua naandika ripoti ya kazi kulingana na kazi silizofanyika, watu waliofanya kazi, waliuhudhuria muda ambao kazi ilifanyika na muda ambao kazi ili paswa kuhisha. Kile kilichobaki katika utendaji wa kazi. Na faida ambayo imepatikana kwenye kazi au tekelezaji kwa kina.

Naipenda timu ya taifa ya Tanzania, taifa Stars, naipenda sana. Lakini pia naipenda timu ya ambayo inapatika ndani ya taifa la Tanzania, ikiwa kama timu inayomirikiwa tu, timu ya Dare slam Young Africa, naipenda. Wapo wachezaji kathaa ambao ninawapenda ya kwa mfano, kwa timu ya Young Africa, Dar eslam Young Africa, napenda gori kipa, DGR, anafamika kwa jina hilo, ni gori kipa ambayo alikuepo kwa takribani miaka kathaa, ingawaje kuna namna atakuja anaweza kabadilika, kahama, kaenda timu nyingine lakini katika wakati wake kuichezea timu ya Young Africa Dareslam Tanzania ni mchezaji ambaye mimi nimetokewa kupenda napenda vile ambavyo anafanya vizuri. Mpira wa miguu kwangu mimi ni mchezo ambao naupenda kwa asilimia chache sio sana kwa sababu mimi sio mtu ambaye nafuatilia sana maswala ya soka lakini kwa mapenzi kwa sababu timu inapokua inawakilisha nchi taifa na watu wengi wanapokua wanashangilia na mimi iko furaha ambao naipata kuona kabisa taifa langu linafanya vizuri kwenye mataifa mengine na humchezo unafanya vizuri na watu wanapenda Basi na mimi najikuta napenda na na sapoti kwa namna moja ama nyingine.

Namna mbavyo nasherekea mwaka mpya ni kukutana na ndugu jamaa marafiki kabla mwaka ujabadilika Nambako napobadilika wanakikisha na kuwa na ndugu jamaa marafiki pamoja Lakini sana sana huwa ni familia lazima niakishe nakuwa na familia yangu mpaka mwaka utakapogeuka na siku inapofika ya kusherehekea mwaka basi huwa tunafurahi kwa pamoja.

Huwa nawakaribisha kwa kuwaonesha fursa zilizopo kwenye mfumo wetu wa kazi lakini huwa nawaonesha kuhusiana na faida ambazo zinapatikana kwenye mfumo wetu wa kazi nawaonesha kuhusiana na wepesi wa ufanyaji wa kazi endapo kama wakifuata misingi na utaratibu ambao tumejiwekea kwenye kazi.

Somo la sayansi ambalo nalipenda ni somo ambalo lina husu ukuaji kwa mwanadamu. Tangu pale anapokuwa amezaliwa, mpaka kufikia ukubwa, na mpaka anapozeeka, na mpaka anapokuja kufa. Hua napenda sana kujifunza namna ambavyo mwili unakua. Kinga ya mwili inapoanza kufanya kazi vizuri, mpaka inapokuja inachoka. Napenda sana somo la sayansi kwa upande wa ukuaji.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ambao mimi namkubali ni Michael Jordan, ambaye kwa sasa hayupo, amesha fariki, ameaga dunia, lakini ameacha funzo kubwa, sifa kubwa ambazo mimi napenda, napenda kuangalia maudhui yake vile ambavyo alikuwa anacheza mchezo wake wa kikapu ni mchezaji ambaye namkubali mpaka sasa. Hakuna mchezaji ambaye ameweza kubadilisha historia yake mimi kuipenda kama Michael Jordan na nilimuona akicheza miaka mingi sana ya nyuma. Sikuwai kumwona live ila niliona maudhui yake kwenye television na huwa naangalia hata michezo yake ambayo ameifanya Kwa kutumia vifaa vyangu vyakisasa vya kiteknolojia napo tafuta maudhui yake kwenye channeli kama za YouTube na kurasa zingine.

Utaratibu wangu wa chai ya ama kahawa, mimi napendelea chai na si kahawa, na lazima nipate chai ya asubuhi, apo kuwa nimemka na kuweka mambo yangu sawa kuruka kufanya mazoezi napata chai kabla ya kuelekea kwenye majukumu yangu ya kazi na inapofika usiku kwa majira ya saa moja mpaka saa mbili lazima nipate chai kwa kuhakikisha nalifanya tumbo langu kushtuka na kuua chemechembe za sumu zilizopo ndani na kuupa mwili nguvu na msisimko. Nilijifunza kuzingatia ratiba yangu ya kunywa chai, nilipokuwa na miaka kumi na mbili tu na kuendelea. Nilitengeneza utaratibu huo, na pia huwa napenda kuandaa chai mimi mwenyewe na wanapenda kuandaa chai mara nyingi usiku Anakiandaa chai usiku, naiweka kwenye chupa ambayo haipozi chai, hivyo naamka mpaka asubuhi naitumia na chai ambao wanakunywa usiku huwa ana tabia ya kuiandaa muda huo huo usiku nakuinywa.

Kabla ya kuanza kufanya kazi, cha kwanza hua nafanya maombi na nafanya ibada, ibada ambayo inalenga imani yangu na hua namshukuru Mungu na kumuomba Mungu aniongoze vizuri katika siku yangu ya kazi kabla sijaanza kazi. Kuwa ninapoanza kazi naanza kazi nikiwa na nguvu na imani kubwa nikiamini nimebarikiwa kuanza kazi.